Huwa natoa ushirikiano kwenye timu kwa kukubali maoni, kupokea mawazo mbalimbali na mimi pia kuweza kutoa maoni yangu pale ambapo naona yanastahili na kuweka mazingira ambayo kwamba kila mtu yuko huru kuongea na mimi usiweke unusual yoyote katika kuwasiliana.

Mtaa wangu naupenda sana kwa sababu ni mtaa mtulivu, ni mtaa ambao uko pembeni kidogo ya mji, kwa hiyo kuna kuwa na vitu vya asilia wote wa asili, miti, ndege, wadudu, muda wote kuna kuwa kuna rangi ya kijani ya kupendeza tu.

Huwa napenda kucheza na watoto mara nyingi kwa sababu watoto kwanza hapa kwangu wanapatikana kwa wingi pili huwa ni viumbe ambao huwa ni wa kweli hawana thambi na michezo yao huwa ni ile michezo ambayo ya kutoka rohoni kabisa tofauti na watu wazima.

Ndio napenda miziki ya jadi, kwa sababu kila mtu ana jadi yake, na tunaambiwa kwamba mkataa kwao ni mtumwa kwa hiyo, miziki ya jadi huwa naipenda, mara nyingi huwa nasikiliza, hasa miziki ya maeneo ambayo natokea, miziki ya kabila yetu, huwa ni mizuri sana.

Wakati ninapopata msongo wa kazi, huwa najitahidi kutuliza kichwa changu. Huwa navuta pumzi, nakunywa maji, kisha nakaa na kutulia. Na kuanza kufanya kazi zile ambazo naona. Ndizo ambazo ni za muhimu na zinatakiwa kwa uharaka kuliko zile nyingine.

Zawadi ambayo ni nzuri kabisa niliwai kupokea katika maisha yangu ni zawadi ya gari. Nilipokea miaka ya nyuma kidogo, lakini ni kitu ambacho kumbukumbu yake na ona ni kama jana. Kwa sababu ni kitu ambacho, ilikuwa ni moja ya ndoto zangu. Ko baada ya kuipokea ilikuwa kama nimeitimiza ndoto.

Kazi nayoithamini ni kazi zote ambazo ni za halali. Kila kazi ina umuhimu wake, hakuna kazi ambao unaweza ukasema kazi hii ni bora kuliko kazi nyingine. Kila kazi ambayo ilimradi ni ya halali, huwa mimi naithamini sichukuli kuidharau.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma, napenda kucheza ngoma za kabila yangu kwa sababu lugha inayozungumziwa humo ndani na kuwa naelewa wanaongelea kitu gani. Tofauti na ngoma nyingine ambazo zinakuwa unaezo ukakuta mdundo ni mzuri lakini kile kinachozungumziwa mle ndani huwa sikielewi.

Ninapokuwa na marafiki zangu, huwa napenda kuzungumzia mambo ya maendeleo na vilevile huwa napenda kuzungumzia mambo ya masihara, hadithi za mambo yaliyopita, mambo ambayo tuliyapitia, mambo ambayo yalitupa furaha, mambo ambayo yalikuwa ni changamoto kwetu, mambo ambayo ni kumbukumbu za maisha yetu kwa ujumla.

Ndio, napiga kura kwa sababu ni haki yangu na ninajua kupigia kura ndipo hapo nitampata kiongozi ambaye ninamtaka anilitee mabadiliko katika maisha yangu. Ingawa huwa ni shughuli ndefu kidogo inachukua muda, lakini kwa sababu ni haki ni lazima nihakikishe naitimiza.

Huwa ninajitahidi kuwasiliana vizuri na wafanyakazi wenzangu. Huwa ninajaribu kuweka mambo yangu wazi. Huwa ninajaribu kuweka milango wazi ya mawasiliano. Kama mtu ana lolote la kuongea na mimi. Huwa sina ugumu wowote. Huwa siweki kikwazo chochote. Kwao kuwasiliana na mimi.

Huwa sipendi kutumia plastiki na huwa najitahidi kupunguza matumizi ya plastiki kwa kuhakikisha kuwa hata kama naenda sokoni na naenda na kikapu changu au naenda na mfuko wa karatasi au kama nafungiwa vitu sokoni basi huwa na chagua kufungiwa kwenye mfuko wa karatasi.

Wakati wa mapumziko ya mchana, huwa naenda kula. Napenda sana kula. Kwa hiyo, ikifika tu muda wa mapumziko mchana, mimi huwa naenda zangu kutafuta chakula nachokipenda, huwa kama ni viazi, kama ni pilau, napumzika kidogo. Basi, baadae narudi tena kwenye shughuli zangu.

Napenda juisi ya maembe. Kama nikikosa juisi ya maembe, siku hiyo basi sitajisikia vizuri. Kwa hiyo huwa nahakikisha najua wapi naweza nikaipata kama nikutengeneza mwenyewe au kama nikwenda kununua, lakini ni lazima ni hakikishe kwamba, nimeipata. Siwezi kukaa bila kukunywa juisi kwa siku.

Ndiyo, napenda hesabu, kwa sababu hesabu ndiyo msingi wa maisha, huwezi kuishi kama hujui hesabu, kwa sababu hata unavyotembea hatua unazopiga ni hesabu, unapokula unahesabu matonge umekula mangapi, unapoenda dukani kununua kitu mbalimbali ni hesabu, kwa ujumla hesabu ndiyo mfumo mzima wa maisha ya binadamu.

Kur'ani tukufu ndio kitabu ninachokipenda kwa sababu maneno yake yametoka moja kwa moja kwa mwenyezi Mungu na kushushiwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu wa 'alayhi sallam na kisha kuwekwa katika mandishi ilikuwa na muongozo wa binadamu jinsi ya kuishi tangu anapozaliwa mpaka anapokufa kurejia kwa muumba wake.

Ninasali mara tano. Kwa hiyo, ninakwenda pahala pangu pa ibada mara tano kwa siku. Ninakwenda alfajiri, ninakwenda saa saba, ninakwenda saa kumi, ninakwenda saa kumi na mbili, ninakwenda saa mbili usiku. Na vilevile muda wa kulala, ni lazima nihakikishe, nimefanya ibada kabla sijalala.

Maisha yangu ya kazi huwa siya changanyi na maisha binafsi. Pale napofika muda wa kazi, huwa nafanya kazi. Labda maramoja moja sana, pale napotokea dharula. Lakini marazote ambapo hakuna dharula, mimi huwa si changanyi maisha ya binafsi pamoja na maisha ya kazi. Kila moja kinakuwa na muda wake.

Napenda kuwa mahali tulivu, mahali ambapo hapana kelele, kama ni kelele basi usikie kelele za ndege au usikie kelele ya vijidudu, sehemu ambayo akili yangu inaweza ikatulia, sehemu ambayo ni salama, sehemu ambayo haina wezi, sehemu ambayo ni tulivu kwa afya.

Nitakacho mshauri mtu anayeanza kazi ni kwamba aende kazini, afanye kazi yake kwa juhudi zote na kwa nguvu zote na kutumia akili, lakini asiisahau kwamba kazi ni vitu vya kupita. Ajitahidi sana, ahakikishe siku moja na yeye anakuwa amejiajiri.

Nimeshawai kutembelea ziwa nimewai kutembelea ziwa Victoria ziwa ambalo ni kubwa kuliko maziwa yote barani Africa ambalo like katika mkoa wa mwanza na pia mto, nimewai kutembelea, nimetembelea mito mingi kwa sababu huku napokaa mito iko mingi sana.

Stadi ya uandishi ndio stadi muhimu sana katika kazi yangu kwa sababu muda mwingi natumia kufanya kazi za kuandika na vile vile huwa nafanya kazi kwa kutumia kompyuta. Kwa hiyo kujua kompyuta na kuandika ni vitu muhimu.

Nilikuwa na mahusiano mazuri sana na wazee wangu, ingawa kwa bahati mba ya sasa hivi, hawapo duniani, lakini nilihakikisha kwamba na jitahidi kuwa bintibora katika maisha yao na hata katika sala zao, najua kabisa walikuwa wakiniombea mara kwa mara.

Shughuli zangu za wikendi huwa ni kusafisha nyumba, kufanya mazoezi, kufanya usafi wa vitu vyangu mwenyewe, kupika na wakati mwingine ninapopata muda wa ziada huwa naenda kutembelea ndugu jamaa rafiki na kubadilishana mawazo hapa na pale.

Napenda kula maharage yalioungwa na nazi, napenda kula nyama ya kuchoma, nyama ya kukanga, napenda sana kula mboga mboga za majiani. Lakini ziwe zimewekwa nyanya, vitunguu na mafuta kiasi. Hapo na kuwa umenifurahisha.

Wakati wa jua kali huwa napenda kwenda kuongelea ufukweni, huwa napenda kunywa vinywaji vya baridi, huwa napenda kufanyia kazi zangu nje na sio ndani, na pia huwa napenda zaidi kukaa chini ya mti kwa sababu chini ya mti kuna upepo.

Taarifa ya habari ndio kipindi ambacho huwa nakipenda sana kwa sababu tunapata taarifa za matukio mbalimbali yaliojiri, ndani na nje ya nchi. Tunapata utabiri wa hali ya hewa. Kwa hiyo tunakuwa tunajua taarifa zinazoendelea na hatua za kuchukua kila siku.

Ndio, nimewahi kununua tiketi za tukio na mara nyingi huwa nanunua tiketi za kuhuduria matamasha mbalimbali ya sanaa na mara nyingi ni matamasha yaliyoenda fanyika kule bagamoyo na mara nyingi huwa nanunua kidijitali kuliko zile za mkononi.

Huwa napenda mikutano ya ana kwa ana. Yani yule mnaofanya nae mkutano mkopamoja, mnaonana, mnaongea. Kwa sababu mkutano ya ana kwa ana huwa inawafanya kwamba baada ya mkutano mnaweza mkakaa pembeni, mkaongea mambo mengine mengi ambao ni ya kunufaisha.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kumcha Mungu na kufanya kazi kwa bidii. Kwa sababu hiyo ndio misingi ya maisha. Kama hutamtanguliza Mungu katika mambo yako yote basi ujue una hasara. Kwa sababu bila ruhusa ya mwenyezi Mungu sisi binadamu si lolote si chochote. Na kazi ndio chanzo cha kipato cha maisha.

Napendelea kuvaa sketi kwa sababu sketi huwa naona inaniweka huru, naweza kupigi hatu wa visuri, hewa inaingia ndani, hukunapokani yoto. Kwa hiyo, ukivaa sketi, upepo unakuwa ni rahisi kupita kwenye miguu na kukufanya uwe unajisikia kukatika mazingira ambayo sihatarishi.

Mimi huwa si mwendaji wa cinema, huwa mara nyingi kama ni cinema, huwa naangalia kwenye televisheni nyumbani kwangu. Na siku hizi majumba ya kuonyesha cinema, kwanza ni machache sana na hata hivyo yanajaa sana. Kwa hivyo yana nifanya kuwa nasikia uvivu kidogo kufunga safari kuyafuata.

Kampuni ya teknolojia ambayo huwa naiamini ni Microsoft. Microsoft ni kampuni kongwe, ina wataalamu waliobobea, na vifaa vyake huwa vinadumu, na huwa vina ubora wa kuaminika kwa hiyo mara nyingi ninapoenda kununua vifaa vya teknolojia huwa nachagua kampuni hiyo.

Ndiyo, huwa nanunua vitu wa kutumia simu. Mara nyingi vitu vile ambavyo huwa nahitaji kuletewa moja kwa moja nyumbani na sio kuvifuata dukani. Kwa hiyo huwa natumia naingia kwenye mifumo yao ya maduka ya mtandaoni naagiza kisha wananiletea na kuvipokea.

Muziki ninaopenda kusikiliza i muziki ya asili yaani namaanisha muziki ya asili yetu sisi waafrika hasa muziki ya ki Tanzania na muziki ya ki Congo huwa naipenda kwa sababu huwa inaujumbe mzuri pia ina midundo ambayo inachezeka.

Ninapoanza kazi, cha kwanza huwa naangalia, kazi zina ukubwa gani kwa siku hiyo, zipo ngapi, na zipi zina uharaka, na zipi hazina uharaka, kwa hiyo zile ambazo zina uharaka ndio huwa naanza kuzifanya. Nikimaliza nafanya zile ambazo hazina haraka.

Napenda sanaa ya uchongaji. Ni kitu ambacho nakipenda tangu nikiwa mtoto. Ingawa bado sijafanya kazi hiyo. Lakini kila siku najifunza mambo mapya na ni nani moja ya mpango wangu wa kununua vifaa vya uchongaji. Kisha nianze kujifunza kwa vitendo hivi karibuni.